Napenda rangi ya bluu laini au kijani laini kwa ukuta wa chumba changu. Kwanza, napenda rangi ya bluu liainj kwa sababu inanipa hisia ya utulivu na amani. Inanisaidia kupumzika hasa bada ya siku ndefu ya kazi au masomo. Rangi hii pia hunifanya nipate usingizi mzuri na mawazo tulivu. Pili, napenda kijani laini kwa sababu inahusishwa na asili, afya na uhai. Rangi ya kijani, hunifanya nijisikie karibu na mazingira ya asili na hunisaidia kupunguza msogo wa mawazo. Tatu, rangi hizi ni rahisi kuzipangilia na samani nyingine kama mapazia, vitanda, au picha za ukutani. Hazichoshi macho na hufanya chumba kionikane nadhifu na cha kupendeza. Kwa ujumla, napendelea rangi laini kwa ukuta wa chumba kwa sababu zinatoa utulivu, faraja na mazingira mazuri ya kupumzika na kufikiria.

Napenda chai zaidi kuliko kahawa na hii ni kwa sababu katha zinazo husiana na afya latha na mtindo wa maisha yangu. Kwanza, chai hunipa utulivu na faraja hasa asubui au jioni bada ya siku ndefu. Ninapo kunywa chai moto na hisi mwili na akili vinatulia na hiyo hunisaidia kwanza na kumaliza siku nikiwa na amani. Pili, chai ni rahisi kwa mwili wangu, hasa kwa tumbo. Tofauti na kahawa ambayo wakati mwingine inaweza kunifanya nihisi msisimiko mwingi au kero tumboni, chai hunipanguvu, taratibu, bila mathara. Tatu, kunywa chai ni sehemu ya mausiliano na urafiki. Mara nyingi, kunywa chai ni kiwa na familia au marafiki, tukizungumza na kushirikiana mawazo. Hii huimarisha mausiano na huleta furaha. Hata hivyo, ninaelewa kuwa kahawa pia inapendwa na watu wengi kwa sababu huwapa nguvu ya haraka na huongeza umakini. Lakini binafsi, napendelea chai kwa sababu inanipa utulivu, afya na muda wakufurahia maisha. Kwa ufupi, napenda chai zaidi kuliko kahawa kwa sababu hunifanya nijisikie vizuri kimwili na kisaikolojia.

Nyama ninayo ipenda zaidi ni nyama ya ngombe. Ninapenda nyama hii kwa sababu ina latha nzuri, hushibisha, na inaweza kupikwa kwa njia nyingi tofauti, kulingana na mazingira na tamaduni za jamii. Kwanza, latha yake hunivutia sana. Nyama ya ngombe inapopikwa vizuri huwa laini na tamu. Inaweza kupikwa kwa kuchemshwa, kukaangwa, kuchomwa kama nyama choma, au kupikwa kwa mchuzi mzito. Kila aina ya upishi huifanya iwe na latha ya kipeke, jambo linalofanya isiwe rahisi kuchoshwa nayo. Pili, napenda nyama ya ngombe kwa sababu ina virubutisho muhimu kwa mwili. Ina proteini zinazo saidia kujenga misuli na kuupa mwili nguvu. Pia ina madini ya chuma ambayo husaidia kuimarisha damu na kuzuia upungufu wa damu. Hasa kwa watu wanaofanya kazi nzito au wanaokuwa. Tatu, nyama ya ngombe ni rahisi kupatikana na inapendwa na watu wengi katika jamii. Mara nyingi, hupikwa kwenye sherehe, harusi, siku kuu au mikusanyo ya kifamilia. Hii huifanya iwe sehemu ya kuimarisha mahusiano na umoja kati ya watu. Nne, nyama ya ngombe hunipahisia ya kuridhika na kushiba. Baada ya kuila, huwa nahisi nimeshiba na ninanguvu ya kuendelea na shuguli zangu za kila siku. Hata hivyo, ninajua kuwa kula nyama nyingi kupita kiasi si nzuri kiafya. Hivyo, ninajitahidi kula kwa kiasi na kuunganisha na vyakula vingine kama mboga na matunda.

Ndiyo, natumia video kama njia ya mawasiliano hasa pale inapokuwa muhimu na inafa ma zingira husika. Kwanza, natumia video kwa sababu huleta mawasiliano ya ana kwa ana hata kama watu wakombali. Kupitia video na weza kuona sura za watu, hisia zao na luga ya mwili, jambu linalo saidia kuelewana vizuri zaidi kuliko mandishi au sauti peke. Pili, video ni muhimu sana katika kujifunza na kazi. Kwa mfano, mikutano ya mitandaoni, masomo ya mtandouni au melekezo ya kazi huwa rahisi kuelewa kupitia video kwa sababu mtu anaweza kuona mfano wakile kinacho fundishwa. Tatu, natumia video kwasiliana na familia na marafiki hasa wale walioko mbali. Video, unisidia kudumisha uhusiano wakaribu, kuwona maendeleo yao na kushirikiana furaha au changamoto kama vile tukopamoja. Hata hivyo, situmi video kila wakati. Wakati mwingine, napendelea ujumbe wa mandishi au simu ya kawaida hasa kama mazungumzo ni mafupi au hayahitaji maelezo mengi. Pia, ninazingatia faraha na matumizi mazuri ya interneti kabla ya kutumia video.

Sera ya kampuni ninayoiona muhimu sana ni sera ya uwadilifu na uwajibikaji kazini. Kwanza, sera ya uwadilifu husaidia kuhakikisha kuwa kazi zote zinafanywa kwa haki, uaminifu na bila kurushwa au udanganyifu. Wafanyikazi wanapofuata sera hii hujenga imani kati yao, wateja na uongozi wa kampuni. Pili, sera ya uwajibikaji humfanya kila mfanyikazi, ajuwe majukumu yake na awajibike kwa matokeo ya kazi yake. Hii huongeza nidhamu, bidii na ubora wa kazi kwa ujumla. Tatu, sera hii husaidia kulinda sifa ya kampuni. Kampuni yenye uwadilifu hupata heshima mbele ya jamii na huaminika na wateja, jambo linalosaidia kampuni kukua na kudumu kwa muda mrefu. Nne, sera ya uwadilifu na uwajibikaji huunda mazingira mazuri ya kazi ambapo wafanyikazi wanaheshimiana, wanafanya kazi kwa amani na wanahamasishwa kufanya yaliyo sahihi. Kwa ufupi, sera ya uwadilifu na uwajibikaji ni muhimu kwa sababu hujenga imani, huongeza ubora wa kazi, hulinda sifa ya kampuni na husaidia kufanikisha malengo ya kampuni kwa njia sahihi.

Ndiyo, natumia mitandao ya kijamii, lakini huwa naitumia kwa busara na kwa malengo mazuri. Kwanza, natumia mitandao ya kijamii kuwasiliana na marafiki na familia. Inasaidia kuendelea kuwasiliana na watu walio mbali nami, kushirikiana habari na kudumisha mahusiano mazuri. Pili, mitandao ya kijamii ni nayo itumia kujifunza na kupata taarifa. Kupitia majukwa kama Facebooku, WhatsApp, YouTube au Instagram naweza kupata habari za elimu, afya, biashara au maendeleo ya jamii. Hii hunipanua maarifa yangu na hunisaidia kuelewa kinacho endelea duniani. Tatu, natumia mitandaoni ya kijamii kwa burudani na mapumziko kama kutazama video za kuelimisha au kusikiliza muziki. Hata hivyo, najitahidi kutoitumia kupita kiasi ili isiadhili masomo, kazi au muda wangu wa binafsi. Nne, ninazingatia sana usalama na furaha. Sielezi taarifa zangu binafsi ovyo ovyo na weka mipangilio ya furaha na kuepuka kuwasiliano na watu nisio wajua vizuri. Kwa ufupi, natumia mitandao ya kijamii kwa mawasiliano, elimu na burudani lakini kwa nidhamu na uangalifu ili iwe na manufaa kwangu na iwe chanzo cha matatizo.

Ndiyo, natumia teknolojia ya sauti na hii inasaidia sana mawasiliano, kujifunza na burudani. Kwanza, teknolojia ya sauti uniwezesha kuwasiliana kwa urahisi na watu wengine. Kwa mfano, kupiga simu, kutumia programu za video au sauti mitandaoni, kuna rahisisha mazungumzo na marafiki, familia au wenzangu kwa kazi. Hii ni muhimu hasa pale watu wakombele na hawana mda wa kukutana ana kwa ana. Pili, teknolojia ya sauti inasaidia kujifunza. Kupitia rekodi za sauti, podcasti au mafunzo ya mtandaoni na weza kusikiliza maelezo ya masomo, mafunzo ya kazi au habari muhimu, popote na wakati wowote. Hii unipanua marifa kwa urahisi. Tatu, teknolojia ya sauti hufanya burudani kuwa raisi. Kwa mfano, kusikiliza muziki, vitabu vya sauti au podcasti za burudani unifanya nipumzike na hufraia mda wangu wa bure. Nne, teknolojia hii pia inahifathi mda wa na kuongeza ufanisi. Badala ya kuandika kila kitu au kusoma mandishi marefu, kusikiliza maelezo ya sauti kunaweza kuwa haraka na rahisi kuelewa. Hata hivyo, ninajitahidi kuitumia kwa kiasi na kwa busara ili isilete msongomano wa mawazo au kwa thiri mda wangu wa masomo au kazi. Kwa ufupi, teknolojia ya sauti ni muhimu kwa mawasiliano, elimu, burudani na ufanisi na mimi huitumia kwa malengo mazuri na kwa nithamu.

Napendelea shati kuliko tishati, lakini hii inategemea wakati na mahali. Kwanza, napenda shati kwa sababu linatoa mwonekano rasmi na hurekebika. Shati linaweza kuvaliwa shuleni, kazini au kwenye hafla na linafanya nijisikie mtaalumu na mwenye heshima. Unaweza kulinyanyua kidogo au kulibadilisha rangi au mtindo kulingana na sherehe au shuguli. Pili, shati hutoa urahisi wa mchanganyiko na suruali au koti. Hii hunifanya niwe na mtindo mzuri bila kutumia muda mwingi kuchanganya mavazi. Tishati ingawa ni ya mapumziko, mara nyingi ni rahisi sana na haionekani rasmi kama shati. Tatu, shati ni nyepesi na unakaa vizuri mwilini ikiwa umechaguliwa vyema. Unaweza kulivaa kwa hafla za kawaida au hata za heshima na unaweza kuongeza viatu au mikufu kuifanya iwe na mtindo zaidi. Kata hivyo, napenda tishati wakati wa mapumziko au shughuli za michezo kwa sababu ni rahisi, laini na hufaa kwa hali zisizo rasmi. Kwa ufupi, napendelea shati zaidi kwa sababu linatoa mtindo, heshima na unakaa vizuri. Lakini tishati ni chaguo bora kwa wakati wa kupumzika au shugli zisizo rasmi.

Kila asubui, nina utaratibu wa kufanya mambo kwa mpangilio ili kuwanza siku vizuri kuwa nanguvu na utulivu wa akili. Kwanza, huwa namka mapema mara nyingi kabla ya saa ya kazi ili nipate mda wa kupumzika kidogo na kujianda kisaiklojia. Bada ya kuamka, napendelea kuosha uso na meno ili kuwanza siku nikiwa safi na tayari. Pili, hua najaribu kufanya mazoezi madogo au kutembea. Hii inasaidia kuwamshamwili kuongeza nguvu na kuhakikisha kuwa akili pia inakuwa macho. Hata kama ni dakika chache tu, hua naongeza afya na nishati ya siku mzima. Tatu, hua na chukua chakula cha asubui chenye lishe. Chakula hiki ni muhimu sana kwa kuwa huwa unanipa nguvu za kufanya kazi bila uchovu. Napendelea chakula chenye protini, uwanga kidogo na matunda au juisi. Nne, baada ya kula huwa napanga au kupangilia mpango wa siku yangu. Hii ni pamuja na kazi, masomo au shuguli za nyumbani ili nijue ni kitu gani kinapaswa kipaumbele. Hii husaidia siku yangu kuwa na mpangilio na kuwa na ufanisi zaidi. Tano, mara nyingine hufanya tafakari kidogo au kusoma. Hii hunisaidia kutulia, kupata mawazo mazuri na kwamsha ubunifu. Pia, husaidia kuanza siku nikiwa mtulivu na tayari kushugulika na changamoto.